Kusema kweli kusubiri kwenye mstari, yategemea wafanya umeendea nini, lakini kwa kusubiri ni kitu jambo la kawaida kwenye maisha ya binadamu, juu utapata umeenda kupata huduma fulani mahali fulani, na labda kuna msafara mrefu ama laini refu ambayo iko mbele yako. Kwa hivyo inabidi ukue na utu, pia upange mstari na ujaribu usubiri, ufikiwe uhudumiwe kama wale wengine.

Nguvu zangu kazini naeza sema aswa sana sana ni kuwa nina ustadi wa kutumia kompyuta. Unapata kama kuna kazi nimepewa ambayo inahitaji kuandika kwenye kompyuta, naeza kuiandika kwa utaratibu bila makosa mengi na pia natumia muda mchache kwa sababu nina huo utaratibu kwenye kompyuta.

Mchezo wangu ambao ninaupenda katika olimpiki ni mchezo wa voliboli. Napenda tu venye voliboli naona mchezo ukipigwa vizuri, venye mchezo wenyewe unavutia. Na ningekuwa ninaweza ama ningekuwa na huo uwezo ningeshiriki huo mpira wa voliboli. Wa pili ambao ningeshiriki ni mchezo wa kuogelea. Napenda mchezo wa kuogelea kwa sababu ni mchezo ambao pia unakakamua misuli na unafanya mtu kukuwa na damu inasonga vizuri, damu inapiga vizuri. Mchezo wa olimpiki uliofurahia kutazama zaidi ni mchezo wa voliboli wa olimpiki wa mwaka wa elfu mbili na pia mchezo wa kuogelea. Mchezaji wa olimpiki ambaye nilimpenda sana ni Lechard Klaus wa kutoka Afrika kusini ambaye alipiga mbizi mita mia mbili huyo ndiye aliwezakupata thababu na hii si nahisi furaha sana wakati olimpiki zinapokaribia.

Ndiyo, mimi napenda chakula cha haraka. Sipendi chakula ambacho kinakaa sana. Hii ni kwa sababu ukiona umefikia mahali pa kuitisha chakula, unahisi njaa. Kwa hivo sioni haja ya upate chakula si cha haraka ungoje sana wapata wahenga walisema ngoja ngoja huumiza matumbo.

Rangi ninayoipenda zaidi ni rangi ya kijani kibichi. Rangi ya kijani kibichi napoiona inanikumbusha mazingira. Inanikumbusha sana mazingira. Na kitu inachomiliki cha rangi ya kijani kibichi ni kadi yangu ya simu. Na inanifanya nihisi vizuri na mara nyingi naiona kwenye kadi ya simu.